Ninapenda kufanya kazi peke yangu au na wengine? Mimi napenda kufanya kazi peke yangu na pia napenda kufanya kazi pamoja na wengine. Ukweli ni kwamba napenda vyote viwili. Kulingana na hali, aina ya kazi na lengo ninalo kwa wakati huo. Kuna nyakati ambapo kufanya kazi pekee yangu hunipa utulivu. Umakini na uhuru wa kupanga mawazo yangu. Lakini pia kuna nyakati ambapo kufanya kazi na wengine hunipa nguvu mpya, mawazo mapya na hamasa ya kufanikisha jambo kwa pamoja. Nikianza na kufanya kazi peke yangu napenda hali hii hasa pale ninapohitaji kufikiria kwa kina. Nikiwa peke yangu nina nafasi ya kujitathmini, kupanga na kufanya maamuzi bila shinikizo la maoni ya watu wengine. Kazi ya pekee hunisaidia kujiamini. Kwa sababu najua matokeo yanatokana na juhudi zangu mwenyewe. Pia hunifundisha nidhamu, kuwajibika na kusimamia muda wangu vizuri. Hakuna mtu wa kunikumbusha nifanye nini, bali mimi mwenyewe ndiyo msimamizi wa kazi yangu. Wakati mwingine, kufanya kazi peke yangu hunisaidia kugundua uwezo wangu wa kweli. Ninapokutana na changamoto nalazimika kutafuta suluhisho peke yangu Hii hunifanya nijifunze zaidi ya kuwa mbunifu. Pia hunipa nafasi ya kufanya kazi kwa kasi yangu mwenyewe bila kulazimika kusubiri au kukimbiza mwengine Kwa upande huu, kazi ya pekee ni muhimu sana katika kukuza uhuru na uwajibikaji binafsi Hata hivyo si kila kazi inafaa kuwa peke yangu. Kuna wakati nahisi kazi inakuwa rahisi zaidi ya kufurahisha zaidi, na wenyewe matokeo mazuri nikifanya na wengine. Kufanya kazi na watu wengine hunipa nafasi ya kusikiliza mawazo tofauti na yangu. Mara nyingi, wazo moja linaweza kuboreshwa zaidi linapojadiliwa na watu wengi. Kila mtu huleta mtazamo wake, uzoefu wake na ujuzi wake. Jambo ambalo huifanya kazi iwe bora zaidi. Napenda kufanya kazi na wengine hasa pale kazi inapohitaji ushirikiano, mawasiliano au nguvu ya pamoja. Katika kazi za pamoja najifunza kuvumiliana, kuheshimu maoni ya wengine na kufanya maamuzi kwa mbadiliano. Pia kazi ya pamoja hunifundisha uongozi na ufuasi, kwa sababu wakati mwingine ninaongoza na hata wakati mwingine naongozwa. Hii hunisaidia kukua kijamii na kitaalamu. Kufanya kazi na wengine pia hunipa motisha. Kuna wakati mtu mwingine anaweza kunitia moyo pale ninapohisi kuchoka au kukata tamaa. Mafanikio yanayopatikana kwa pamoja. Furaha huwa kubwa zaidi kwa sababu ina shirikisho. Vile vile, changamoto zinakojitokeza huwa rahisi kukabiliana nazo kwa sababu mzigo unagawanywa. Kazi ya pamoja pia ina changamoto zake. Wakati mwingine, maoni hutofautiana au baadhi ya watu hawatoi juhudi sawa. Ndipo inapohitajika uvumulivu, mawasiliano mazuri na kuelewana. Changamoto hizi hunifundisha jinsi ya kushugulikia tofauti na kubaki na lengo moja. Kwa ujumla, ninaamini kuwa kufanya kazi peke yangu na kufanya kazi na wengine vyote vina umuhimu wake. Hakuna lililo bora kuliko lingine, moja kwa moja. Kila moja lina nafasi yake kulingana na mazingira. Ninapohitaji utulivu, umakini na kufanya tathmini binafsi huchagua kufanya kazi peke yangu. Lakini ninapohitaji mawazo mapya, ushirikiano na nguvu ya pamoja mimi huchagua kufanya kazi na wengine.

Mazingira gani ya kazi unayopendelea? Mimi mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale yanayonifanya nijisikie huru, salama na mwenye motisha ya kufanya kazi yangu kwa ufanisi. Ninaamini kuwa mazingira ya kazi yana mchango mkubwa sana katika utendaji wa mtu. Kwa sababu hata kama una ujuzi na bidii, bila mazingira mazuri kazi inaweza kuwa ngumu au isifurahishe. Ndiyo maana napenda mazingira ya kazi yanayo changanya utulivu, ushirikiano na heshima. Napendelea mazingira ya kazi yenye amani na utulivu. Sio lazima yawe kimya kabisa lakini yasio na kelele nyingi au vurugu visivyo za lazima. Utulivu hunisaidia kuzingatia kazi yangu, kufikiria vizuri na kuepuka makosa. Katika mazingira ya namna hii, akili inakuwa huru kufanya kazi na mtu anaweza kupanga mawazo yake bila usumbufu mwingi. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya akili. Napendelea mazingira ya kazi yenye ushirikiano na mawasiliano mazuri. Napenda kufanya kazi mahali ambapo watu wanaheshimiana.

Je ninapenda kuvaa vipuli Mimi napenda kuvaa vipuli Vipuli kwangu si mapambo ya kawaida tu bali ni sehemu ya mtindo wangu wa njia ya kujieleza Ninapovaa vipuli halisi ninaongeza uzuri wangu ninaimaresha muonekano wangu na kunifanya nijisikie nipo kamili zaidi Iwe ni vipuli vidogo au vikubwa rahisi au vya kuvutia Kila aina ina nafasi ya kulingana na mavazi kwa tukio lolote. Napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinawezesha kujiamini. Mara nyingi ninapojitazama kwenye kioo nikiwa nimevaa vipuli na hisi sura yangu inangaa zaidi. Hata kama nimevaa nguo za kawaida, vipuli vinaweza kubadilisha mwonekano wote na kufanya uwe wakipeke. Hii hunifanya nijisikie vizuri moyoni na kunitia hamasa ya kujiamini mbele za watu. Vipuli ni njia ya kuonyesha mtindo na ladha yangu binafsi. Kuna aina nyingi sana za vipuli. Kwanzia vya jadi hadi vya kisasa. Wakati mwingine napenda kuvaa vipuli vidogo vinavyotoa mwonekano wa heshima na utulivu. Hasa ninapokua kazini au shuleni. Wakati mwingine napenda kuvaa vipuli vikubwa au vya rangi ili kuonyesha furaha, ubunifu na ujasiri wangu. Kila chaguo lina ujumbe wake. Pia napenda kufaa vipuli kwa sababu vina maana ya kitamaduni na kihistoria. Katika jamii nyingi, vipuli vimekuwa sehemu ya utamaduni kwa muda mrefu. Huvaliwa kama ishara ya uzuri, utu, uzima au hata vya hadhi fulani. Ninapovaa vipuli ninajiona kama ninaendeleza mila na tamaduni ambazo zimekuwepo kwa vizazi vingi. Hii hunipa fahari na heshima kwa historia yetu. Vipuli hunisaidia kubadilika kulingana na mazingira. Kuna vipuli vya matokeo maalum kama sherehe, arusi au sikukuu. Na kuna vipuli vya matumizi ya kila siku. Ninapochagua vipuli vinavyofaa tukio na hisi nimejiandaa vizuri na nimeheshimu mazingira niliyopo. Hii hunifanya nijisikie nipo sahihi mahali nilipo. Hata hivyo, napenda kuvaa vipuli kwa kiasi na kwa busara. Nachagua vipuli ambavyo ni vizuri na Havinisumbui ninapofanya kazi au nashugulika vitu zangu za kila siku. Napenda vipuli vinavyo ni ruhusu kuwa huru, kusogea, kufanya kazi na kuwasiliana bila usumbufu. Hii inanifanya nifurahie kuvaa vipuli bila kupata usumbufu wowote. Vipuli pia hunifanya nijisikie mwenye furaha na ubunifu. Wakati mwingine, kuchagua vipuli ni kama sanaa ndogo najiuliza leo nivae vipuli gani, vilingane na nguo gani. Mchakato huu hunipa furaha na hunifanya nianze siku yangu nikiwa na tabasamu ni kitu kidogo lakini chenye athari kubwa kwenye hisia zangu. Mimi napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinaongeza uzuri wangu. Vina niongezea kujiamini na vina niruhusu kujieleza kwa uhuru. Vipuli ni sehemu ya mimi na mimi na ni njia rahisi lakini yenye nguvu ya kuonyesha utu wangu. Ndiyo maana nikijibu swali hii napenda kuvaa vipuli. Jibu langu lina baki ndiyo napenda kuvaa vipuli na ninafurahia kufanya hivyo kila ninapopata nafasi.

Swali ni je una ndege wa kufugwa nyumbani Mimi nina ndege wa kufugwa nyumbani na ndege ambaye nafunga nyumbani ni kuku Kufuga kuku ni jambo ambalo nalipenda na nalidhamini sana kwa sababu linafaida nyingi Siyo tuu kwa upande wa chakula mbali pia kwa upande wa maisha ya kila siku kuku wamekua sehemu ya familia yangu na maisha yangu ya kawaida na najivunia sana kuwafuga nyumbani Kwanza kabisa kufuga kuku hunipa chakula na huwakikisha hasa mayai na nyama. Mayai ya kuku wakufugwa nyumbani huwa safi na enye afya zaidi kwa sababu unajua wakula nini na wanaishi katika mazingira gani. Kila ninapo kusanya mayai asubui au jioni nahisi furaha na kuridhika kwa sababu unajua mamu.

Swali ni je, umewahi kufuga mnyama? Mimi niliwahi kufuga mnyama, na wanyama hao ni ngombe na mbwa. Uzoefu wakufuga wanyama hawa umekua sehemu muhimu ya maisha yangu, na umenifundisha mambo mengi kuhusu uwajibikaji, uvumilivu, na upendo kwa viumbe hai. Kufuga ngombe na mbwa kunilinipa mafunzo ambayo sirahisi kuyapata darasani. Mbali, hupatikana kupitia uzowefu wa maisha ya kila siku Nikianza na ngombe, kufuga ngombe kulihitaji juhudi kubwa na nithamu ya hali ya juu ngombe huitaji chakula cha kutosha, maji safi na matunzo ya kila siku Kila asubuhi na jioni ilikuwa lazima kwa hudumia bila kuchelewa Kupitia ufugaji wa ngombe, nilijifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kuwa mvumilivu Kwa sababu matokeo yake hayaji mara moja, unahitaji subira hadi ngombe akue azalishe maziwa au awe tayari kusaidia familia kiuchumi. Ngombe pia wali nifundisha kuhusu thamani ya kazi na kujitegemea. Kupata maziwa kutoka kwa ngombe kulisaidia familia kupata chakula na wakati mwingine kipato. Hii ilinifanya nitambue kwamba kazi ndogo ndogo za kila siku zinaweza kuleta faida kubwa baadae. Pia nilijifunza jinsi ya kuwatunza wanyama kwa upendo kwa sababu ngombe wa kitunzwa vizuri huwa wapole na wenye manufaa zaidi. Kwa upande wa mbwa, uzowefu ulikuwa tofauti kidogo lakini wenye umuhimu mkubwa pia. Mbwa ni mnyama mwenye uaminifu mkubwa na hupenda sana kuwa karibu na binadamu. Kufuga mbwa kulinifundisha upendo, ulinzi na urafiki wa kweli. Mbwa walikuwa walizi wa nyumbani, lakini pia walikuwa marafiki wa karibu. Walinifanya nijisikie salama na pia walinipa furaha kupitia michezo na ushirika wao. Kufuga mbwa kulinifundisha uwajibikaji wakihisia. Mbwa huitaji kupewa chakula, kuogeshwa, kuchekeshwa na kupewa munda wakua pamoja nao. Walihitaji wangalifu na upendo kila siku. Nilijifunza kwamba kufuga mnyama siku kumlisha tu, bali pia kumjali na kumthamini kama sehemu ya familia. Kwa kupitia kufuga ngombe na mbwa, nilijifunza kujali mazingira na viyumbe hai. Nilijifunza kuwa mnyama ana hisia na mahitaji. Na kwamba binadamu anajukumu la kumtunza kwanjia inayofa. Pia nilijifunza kupanga muda wangu kwa sababu majukumu ya wanyama hayawezi kusubiri. Pia ufuga wanyama kulikuwa na changamoto zake. Wakati mwingine walikuwa wagonjwa au walihitaji matunzo ya zaidi. Changamoto hizi zilinifundisha uvumilivu na kutafuta msaada pale inapohitajika. Pia nilifanya thamani zaidi kazi ya wafugaji na watu walio husika na malezi ya wanyama. Uzoefu wakufuga ngombe na mbwa ulikuwa wathamani kubwa sana kwangu. Umenijenga kuwa mtu mwenye huruma anaye juwa kuwajibika na anaye thamini kazi.

Je umewahi kulima mimi nimewahi kulima na uzoefu huo umekua wamaana sana katika maisha yangu kulima sio tu kazi ya kupanda mazao bali ni somo kubwa la maisha linalo mfundisha mtu uvumilivu bidii na kuthamini matokeo ya jasholaki Kila nilipo shika jembe au kufanya kazi shambani, ninjifunza kuwa mafanikio hayaji kwa haraka, bali hupatikana kwa juhudi za mara kwa mara. Nilipo anza kulima, nilitambua kuwa kilimo kinahitaji nidhamu na mpangilio. Kuna muda wakuaanda shamba, muda wakupanda, muda wakupalilia na muda wakuvuna. Ukichelewa au ukifanya kazi bila mpango, mazao hayawezi kustawi vizuri. Hii ilinifundisha umuhimu wakupanga kazi zangu na kuheshimu muda. Kulima pia kulinifundisha uvumilivu na subira. Baada ya kupanda mbegu huwezi kuona matakeo maramoja. Lazima usubiri siku hadi siku ukiendelea kutunza mazao kwa matumaini. Wakati mwingine mvua hainyeshi kwa wakati au wadudu huaribu mimea. Hali hizi hunifundisha kukubali changamoto na kutokataa tamaa haraka. Kupitia kilimo nilijifunza kuthamini chakula. Nilielewa kuwa chakula tunachokula kinatokana na kazi kubwa ya mkono ya watu. Unalipolima mwenyewe huwezi kupoteza chakula ovyo kwa sababu unajua kilivyo patikana. Hii inifanya niwe na shukrani na heshima kwa wakulima na kwa chakula kwa jumla. Kilimu pia kilinipa furaha ya kuridhika. Kuona mimea imekua ikichanua na hatimaye kuvunwa ni jambo la kufurahisha sana. Inakupa hisia ya mafanikio kwa sababu unaona matekeo ya juhudi zako kwa macho ya kwa mwenyewe. Hata kama mavuno haya kuwa mengi, furaha ya kuvuna kitu ulicho kipanda mwenyewe ni ya kipeke. Zaidi ya hayo kulima kulinifundisha kushirikiana na wengine, mara nyingi kazi za shamba hufanywa kwa pamoja, kusaidia na kupalilia kupanda au kuvuna hujenga mshikamanona umoja, nilijifunza kuwa kazi inapufanyo kwa pamoja, huwa rahisi na yakufurahisha zaidi. Hata hivyo kilimo ch kina changamoto zake, hali ya hewa, magonjwa ya mimea na uhaba wa pembenjeo zinaweza kuwatheri mavuno. Changamoto hizi unifanya nijifunze kutafuta mbinu bora za kilimo na kuwa mbunifu katika kutatua matatizo. Pia hunifundisha kuwa tayari kujifunza kila siku. Uzoefu wangu wakulima umenijenga kuwa mtu mwenye bidii. Subira na anayetha mini kazi. Kilimo kimenifundisha kuwa mafanikio ya nahitaji juhudi na uvumilivu kila wakati. Lazima uweze kuvumilia uwe na uvumilivu kwa sababu ukipanda mimea lazima ungoje mda fulani ndipo uweze kuona mazao.

Programu gani ya simu hutumia kila siku? Katika maisha ya sasa simu ya mkononi imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Ndani ya simu hiyo, kuna programu mbali mbali ninazo tumia kila siku kwa sababu unisaidia kuwasiliana, kujifunza, kujiburudisha na kupanga shughuli zangu. Kila programu ina umuhimu wake na kwa pamoja unifanya niweze kuendesha siku yangu kwa urahisi zaidi. Kwanza kabisa, mojawapo ya programu ninayotumia kila siku ni Whatsapp. Programu hii inanisaidia kuwasiliana na familia marafiki na wakati mwingine watu wa kazi au masomo. Kupitia programu hii inaweza kutuma ujumbe, picha, sauti au hata kupiga simu bila gharama kubwa. Inanisaidia kubaki karibu na watu wanao ninao wajali hata kama tuko mbali kimwili. Kwa hivyo, WhatsApp imekua sehemu ya lazima katika maisha yangu ya kila siku. Programu nyingine ninayo tumia mara kwa mara ni simu. Ingawa kuna programu nyingi za mawasiliano. Bado kupiga simu ya kawaida ni muhimu sana. Asa pale panapo hitajika mazungumzo ya haraka au ya moyo mmoja.

Unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi? Ninapofikiria kuhusu tathmini za kazi, ninajihisi kwa njia mbili tofauti lakini zinazokamilishana. Wakati mwingine najihisi mwenye wasiwasi kidogo, lakini kwa upande mwingine najihisi mwenye matumaini na hamasa. Hii ni kwa sababu tathmini za kazi zina umuhimu mkubwa katika maendeleo ya mtu binafsi na ya kazi kwa ujumla. Ni kawaida kwa mtu kujihisi na hofu au wasiwasi kabla ya tathmini ya kazi. Mawazo kama vile je, nimefanya kazi yangu vizuri au je, nitapewa mrejesho gani? Huwezi kumjia mtu, hisia hizi hutokana na ukweli kwamba tathmini huangalia juhudi zako, tabia zako kazini na matokeo ya kazi yako. Hata hivyo, wasiwasi huu hunifanya nijitathmini kabla ya wengine ni kunitathmini, mambo ambalo ni zuri kwa maendeleo kibinafsi. Ninajihisi chanya kuhusu tathmini za kazi kwa sababu naziona kama fursa ya kujifunza. Kupitia tathmini napata mrejesho unaonisaidia kujua maeneo yaliyofanya kazi na yale niyaehitaji kuboresha. Badala ya kuzichukua kama hukumu nazichukua kama mwongozo wa kunisaidia kukua na kufanya vizuri zaidi siku zijazo. Tathmini za kazi pia hunisaidia kueka malengo mapya. Baada ya kupata mrejesho naweza kupanga hatua za kuchukua ili kuboresha utendaji wangu. Hii hunipa mwelekeo na kunifanya nijisikie nina udhibiti wa maendeleo yangu, bila tathmini ingekua vigumu kujua kama nipo katika njia sahihi au la. Tathmini za kazi hunifanya nijisikie kutambuliwa, pale ninapopata pongezi au kutathmiwa kwa kazi nzuri ninayofanya. Hunipa motisha wa kuendelea kujituma, kutia nguvu moyoni na kunikumbusha kwamba juhudi zangu zinaonekana na zinathaminiwa. Hii huniongeza kujiamini na kuridhika kazini. Ninatambua kuwa si tathmini zote huwa rahisi kupokea. Wakati mwingine, mrejesho unaweza kuwa mgumu au kuonyesha mapungufu yangu. Katika hali kama hizi najitahidi, kubaki mtulivu na kuyapokea maoni kwa moyo wazi. Najikumbusha kuwa hakuna mtu mkamilifu na kila mmoja ana maeneo ya kujifunza. Maoni ya kujenga hunisaidia kubadilika na kuwa bora ambayo inansaidia sana katika maisha yangu. Najihisi vyema zaidi kuhusu tathmini za kazi pale ninapofanywa kwa haki na uwazi. Tathmini inazozingatia vigezo vinavyoeleweka na mawasiliano mazuri hunifanya nijisikie kuheshimiwa. Inanifanya niwe tayari, kushiriki mawazo yangu na kuuliza maswali ili nielewe vizuri matarajio yanayohitajika. Mimi najihisi tathmini za kazi ni sehemu muhimu ya safari ya maendeleo ya kitaaluma. Kwa sababu, zinaweza kuleta changamoto za kihisia, lakini faida zake ni kubwa zaidi sana. Zinasaidia kujitambua, kujiboresha na kukuza uwezo.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Mimi kushirikiana na timu kwangu ni jambo muhimu sana katika kazi za maisha ya kila siku. Ili ushirikiano wa timu uwe mzuri na uwe nye matokeo mazuri, ufanya mambo mbali mbali ya nayo nisaidia kufanya kazi kwa amani, ufanisi na kuelewana na wengine. Naamini kuwa timu bora si ilenye watu wenye uwezo pekee balini ilenye mawasiliano mazuri, heshima na mshikamano. Ninahakikisha kuwa na wasiliana vizuri na wanatimu wenzangu. Mawasiliano ya wazi hunisaidia kueleza mawazo yangu, kusikiliza maoni ya wengine na kuepuka kuto elewana. Ninapokuwa na jambo na kusema unyeleza kwa heshima na ninapuzungumza na wengine kusikiliza kwa makini. Kusikiliza nisehemu muhimu ya ushirikiano wa timu. Ninajifunza kuheshimu tofauti za watu. Kila mtu katika timu ana mtazamo uzoefu na uwezo wake. Badala ya kupuza tofauti hizo na zichukua kama nguvu ya timu. Ninaheshimu mawazo ya wengine hata kama ya natufautiena na yangu. Kwa sababu mara nyingi mawazo tofauti huleta suluhisho bora zaidi. Ninajitahidi kuwa mwenye wajibika katika majukumu niliopewa. Ninapokamilisha kazi yangu kwa wakati na kwa ubora. Ninarahisisha kazi ya wanatimu wenzangu. Uwajibikaji hujenga imani na imani ni msingi wa ushirikiamu. Ureshirikiano wa timu. Ninapo kosea na kubali makosa yangu na kujifunza kutoka na nayo. Pia, ninahakikisha kuwa na shirikiana mawazo na maarifa yangu na wengine. Ikiwa ninaujuzi au taarifa ambayo inaweza kusaidia timu, sifichi, kushirikiana kuna manisha kusaidiana na kuinua kila mmoja. Pia niko tayari kujifunza kutoka kwa wanatimu wenzangu, kwa sababu kila mtu anakichucha kunifundisha. Nina nitaidi kuwa mwenye mtazamo chanya. Hata pale panapokuwa na changamoto au shinikizo, mimi hujaribu kubaki mtulivu na kutia moyo wengine. Mtazamo chama huongeza ari ya timu na husaidia kupunguza migogoro. Maneno mazuri na moyo wakutia moyo vinaweza kubadilisha hali nzima yatimu. Vile vile ninahakikisha kuwa na heshimu maamuzi yatimu. Baada ya majadiliano na makubaliano, ninaunga mkono uamuzi ulio kubaliwa hata kama pendekezo langu haliku chukuliwa. Hiu uonyesha mshikamano na husaidia timu kusonga mbele bila migawanyiiko. Mindatanzamini nidamu na muda katika kazi ya timu. Uhuduria mikutano kwa wakati. Kutimiza majukumu kwa muda ulio kubaliwa na kuwaheshimu wengine kwa vitendo hunifanya niwe mshiriki mzuri wa timu nidhamu hunifanya timu ifanye kazi kwa mpangilio na ufanisi Mimi ninashirikiana na timu kwa kuwasiliana vizuri kuheshimu wengine kushirikiana mawazo na kuwajibika na kudumisha mtazamo chanyo Ninamini kuwa ushirikiano mzuri kuleta mafanikio makubwa kuliko mtu kufanya kazi peke ya ake.

Unapenda kucheza mchezo gani? Mchezo ninao penda kucheza zaidi ni mpira wa mignuu. Napenda mchezo huu kwa sababu unanipa furaha, unanifanya niwe na afya njema na unanifundisha maadili mengi muhimu ya maisha. Mpira wa miguu si mchezo wa kukimbia na kupiga mpira tu. Bali ni shule ya nidhamu, ushirikiano na uvumilivu. Napenda mpira wa migu kwa sababu unanipa burudani na furaha. Kila ninapoingia wanjani au ninapoanza kucheza na wenzangu, husahau mawazo na kuchangamato za siku. Mchezo hunifanya ni cheke, nijisikie huru na nijaze nguvu mpya. Furaha ya kufunga bao au kusaidiana kama timu ni hisia ambayo si rahisi kusahaulika. Mpira wa miguu hunisaidia kuimarisha afya ya mwili, kukimbia, kuruka, kupiga pasi na kuzuhia mpira hufanya mwili wote ufanye kazi. Kupitia mchezo huu, ninajifunza umuhimu wa mazoezi ya mara kwa mara. Mwili wangu unakuwa na nguvu, pumzi inaimarika na afya kwa ujumla huwa bora. Hii inafanya nitambue kuwa mchezo ni mhimu sana katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, mpira wa miguu hunifundisha kufanya kazi kwa timu, hauezi kushinda peke yako, unahitaji wachezaji wenzako kuwasiliana nao na kuwaminiana, ninajifuza kusikiliza maelekezo kuheshimu nafasi ya wengine na kusaidiana uwanjani. Hata nje ya uwanja, mafunzo hayo hunisaidia kushirikiana vizuri na watu wengine katika maisha ya kawaida. Mpira wa mguu pia hunifundisha nidhamu na uvumilivu. Ili uwe mchezaji mzuri unaitaji kufanya mazoezi, kuheshimu sheria na kukabili maamuzi ya mwamuzi. Wakati mwingine unaweza kushindwa au kufanya kosa, lakini unajifunza kuinuka tena na kuendelea. Haya ni mafunzo muhimu yanayo nisaidia kukabiliana na changamoto za maisha bila kukata tamaa. Napenda mpira wa miguu kwa sababu unaunganisha watu, haijalishi umri, kabila au mahali mtu anatoka, mpira huwaleta watu pamoja, tunapocheza au kutazama mpira, tunashirikiana kwa furaha, huzuni na shangwe, hii hunifanya nijisikie sehemu ya jamii kubwa yenye lengo moja. Mbali na kucheza napenda pia kujifundisha zaidi kuhusu mpira wa miguu, ninapenda kufuatilia timu ninazo zipenda, kujifunza mbinu mpya za kucheza na kuona jinsi wachezaji bora wanavyo fanya. Hii huniongezea maarifa na kunipa motisha wakuendelea kuboresha kiwango changu. Hata hivyo, napenda kucheza mpira wa miguu kwa kiasi na uwiano. Najua kuna muda wa kucheza na muda wa kufanya majukumu mengine kama kusoma au kufanya kazi. Hii hunisaidia kuwa na nidhamu na kupanga maisha yangu vizuri. Mchezo ninao upenda kucheza ni mpira wa miguu kwa sababu unanipa afya. Pia ukicheza mpira wa miguu inakupea tu furaha, unakua tu nafuraha. Pia unapata mafunzo ya maisha na unaweza kutengeneza marafiki. Mchezo huu umekuwa sehemu ya maisha yangu na umechangia kunijenga kimwili, kiakili na kijamii. Na mimi napenda sana mchezo wa mpira na imenisaidia pakubwa sana mimi kibinafsi.

Aina gani ya keki unayo ipenda? Aina ya keki ninayo ipenda ni keki ya chokolate. Keki hii nsi tu latha yake inayonipendeza. Bali pia ni burudani ya hisia na jambo linalo nifanya nijisikie furaha. Kila ninapo iuza au kuhilwa. Keki ya chokolati ni kama kitamu cha kipekee kinachoweza kubadhilisha siku. Hasaa kwa uzuri na kuburudisha mawazo Kwanza kabisa, napenda keki ya chocolate kwa sababu latha yake nitamu na yenye kupendeza latha yake inasababisha furaha maramoja Kila kipande ninachokinywa, inaniumiza midomo na kunipa hisia nzuri moyoni latha hii hufanya keki kuwa malumu zaidi kuliko aina nyingine na Ndiyo sababu mara nyingi nikiwa na hamu ya kitu kitamu napenda keki ya chokolete. Keki ya chokolete ni zuri kwa sababu inangua mbalimbali, inachagua mbalimbali. Unaweza kuchagua nyehusi ama nye maziwa au karame lindani yake. Kila aina ina ladha yake ya kipeke, napenda kuchagua ya aina kulingana na hisia au tukio fulani. Kwa mfano wakati wa sherehe, napenda keki yenye chokolete ya icing mzuri ambayo inafanya hafla kuwa maalumu. Keki hiyo inatoa furaha ya kushirikiana. Wakati kuna sherehe za familia marafiki au siku za kuzaliwa, keki hiyo nisaidia kushirikiana furaha na wengine. Kugawa kipande cha keki yake na wengine kuna nifanya nijisikie karibu na watu wangu na kuonyesha upendo na mshikamano. Ni kitu kidogo lakini chakipekee katika kushirikiana na furaha. Pia napenda keki ya chokolete. Kwa sababu inahisia za kumbukumbu nzuri. Kila mala ninapoizuwea au kuyona ninakumbuka sherehe, za familia, matukio ya furaha au hata wakati nilipokuwa mdogo. Latha yake ni kama daraja la kumbusha furaha zilizopita. Hii inafanya keki kuwa zaidi ya chakula. Ni kumbu kumbu na hisiya nzuri zinazounganishwa nayo. Aitha, keki hii hufanya nijiwe motisha na zawadi ya nafsi. Wakati nimekamilisha kazi nzito au nilishugulikia na changamoto. Kunywa kipande kidogo cha keki hii ni kama zawadi ya kukijali nafasi yangu. Hii hunifanya nijisikie kupendeza na kutamini juhudi zangu. Napenda keki hii kwa sababu nitamu sana. Najua ikiwa nitakula nyingi sana na inaweza kuwa mbaya kwa afya. Hivyo kila mara najitahidi kufurahia latha yake bila kupita kiasi. Hii inanifundisha nidhamu na uuiano. Jambo ambalo ni muhimu katika maisha ya kila siku. Mimi napenda keki ya chokolate kwa sababu nitamu. Nachangia furaha, utu wa kumbukumbu nzuri na ufanya kushirikiana na wengine kuwa rahisi zaidi. Kila kipande ni furaha ndogo na kwa keki na kwa kweli keki hii ni moja wapo ya vitu vinavyonifanya nijisikie furaha kwa kweli.

Ni chakula gani jadi ninachokipenda? Chakula jadi ninachokipenda sana ni ugali na mboga za asili. Hasaa sukumawiki au kunde, pamoja na nyama au maziwa kulingana na mazingira. Chakula hiki kina nafasi kubwa sana katika maisha yangu, kwa sababu si tu kunishibisha, bali pia kinaniunganisha historia, utamaduni na familia. Kila ninapokula chakula hisi nahisi kama ninarudi nyumbani, hata kama niko mbali, napenda chakula hichi cha jadi kwa sababu ni rahisi lakini chenye nguvu. Ugali ni chakula kinachonipa nishati ya kufanya kazi na shuguli za kila siku, hauhitaji viungo vingi, lakini hutoa nguvu kubwa mwilini. Mboga za asili kama sukumawiki au kunde huongeza virutubisho au husaidia afya ya mwili. Mchanganyiko huu hunifanya nijisikie nimeshiba na mwenye nguvu. Chakula hiki cha jadi kina ladha ya kipekee. Ladha ya ugali uliopikwa vizuri ukiambatana na mboga zilizopikwa kwa ustadi. Ni ladha ambayo haiwezi kulinganishwa kwa urahisi na vyakula vya kisasa. Mara nyingi ladha hii hutokana na njia za asili za kupika ambazo zimepitisha kutoka kizazi hadi kizazi. Hii hunifanya nithamini zaidi mila na desturi za jamii yetu. Chakula cha jadi kina maana ya kifamilia. Mara nyingi chakula kama ugali na mboga hupikwa wakati familia iko pamoja. Kukaa pamoja mezani, kushirikiana, chakula na kuzungumza ni jambo linalojenga upendo na mashikamano. Kila ninapokula chakula hiki nakumbuka nyakati za utoto wangu nilipokula na familia yangu. Jambo ambalo hunipa furaha na amani moyoni. Chakula cha jadi pia kinanifundisha kuthamini rasilimali za asili. Mboga nyingi za asili hupatikana kirahisi na hazihitaji gharama kubwa. Hii hunifanya nitambue umuhimu wa kilimo cha nyumbani na matumizi bora ya mazingira. Pia hunisaidia kuishi maisha ya uuiano na kuepuka matumizi ya vyakula. Vya kisasa vilivyo chakatwa sana. Pia napenda chakula cha jadi kwa sababu kinafaa kwa kila mtu. Hakina mafuta mengi au viungo vikali vinavyoweza kuleta matatizo ya afya. Ni chakula kinachofaa watoto, watu wazima na hata wazee. Hii inanifanya nijisikie salama kukila mara kwa mara bila hofu ya madhara ya kwa afya. Napenda chakula cha jadi si kwa sababu ya latha tu, bali napenda kwa sababu kinanipa utambulisho. Kina nikumbusha mimi ni nani na ninatoka wapi. Katika dunia ya kisasa yenye vyakula vya aina nyingi, chakula cha jadi hunifanya nisimame imara katika utamaduni wangu. Chakula cha jadi ninacho kipenda ni ugali na mboga za asili. Kwa sababu ni chenye lishe kina ladha ya kipekee, kinaunganisha familia na kina hifadhi utamaduni wetu.

Mimi ni mtu wakuchelewa ama kuwahi. Mimi ni mtu wakuhahi. Kuwahi. Na tabia hii imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kuwahi sio kufika mapema mahali fulani bali ni mtazamo wa maisha unayo, onyesha nidhamu, heshima kwa wengine na uwajibikaji. Kila ninapojitahidi kuwahi na najihisi nipo tayari zaidi kukabiliana na majukumu yangu kwa utulivu na kujiamini. Kua mtu wakuwahi hunisaidia kupanga muda wangu vizuri. Ninapojua nina jambo la kufanya. Huwandika mapema ilikuepuka haraka za mwisho. Kuamka mapema kupanga ratiba ya siku, na kuweka vipaombele hunifanya niweze kutimiza majukumu yangu bila msongo wa mawazo. Hii hunifanya nijisikie mwenye udhabiti wa muda wangu. Kuwahi ni ishara ya heshima kwa wengine, ninapo enda kazini, shuleni au kwenye mkutano wa wakati. Naonyesha kwamba nina waheshimu watu ninao kutana nao na ninadhamini muda wao. Kuwahi hujenga uaminifu, kwa sababu watu wanajua wanaweza kunitegemea. Hii hunisaidia kujenga mahusiano mazuri, kazini na katika jamii. Kuwa mtu wakuwa hii pia hunipa utulivu na wa akili. Ninapofika mapema napata muda wakutulia, kujiandaa, kisaikolojia na kufikiria kabla ya shuguli kuanza. Siingi nikiwa na haraka na mchanganyiko. Utulivi huu hunisaidia kufanya kazi kwa umakini na ufasidi zaidi. Kuwahi hunisaidia kuwepuka makosa haraka za kuchelewa mara nyingi husababisha kusahau vitu muhimu na kufanya makosa yasiyo ya lazima. Ninapokuwa nimejiandaa mapema nina nafasi ya ku, kagua kazi yangu, kuuliza maswali au kurekebisha makosa kabla hayajatokea. Hii huongeza ubora wa kazi ninayofanya. Kwa mtu wa kuwahii pia hunifundisha nidhamu binafsi, si rahisi kila wakati kuwahi hasa pale kuna kukua na vishawishi vya kupumzika au kuchelewesha mambo. Hata hivyo nimejifunza kujilazimisha kufuata ratiba nilio jiwekea. Nidamu hii hunisaidia hata katika maeneo mengi ya maisha, kama kusoma, kufanya kazi na kutimiza malengo. Hata hivyo, kuwa mtu wakuwai haina maana kwamba sipati changamoto. Kuna nyakati ambazo mambo yasiyo tegemewa hutokea, kama msongamano wa barabarani au majukumu ya gafla. Katika hali hizo bado, najitahidi kuwasiliana mapema na kupanga upya, hii inanisaidia kudumisha tabia ya kuwahii hatapalipa na pukuwa na changamoto. Mimi tu kuwa mtu wa kuwahii kunanipa faida nyingi katika maisha. Hunifanya niwe mtu anaye aminika, mwenye mpangilio na mwenye heshima kwa muda, najihisi fahari kuwa mtu wakuhai kwa sababu tabia hii imenisaidia kufanikisha mambo mengi na kujenga taswira nzuri mbele za watu.